Ndio, nimewai kufuga mnyama kwa miaka kadhaa, nilimpenda kwa sababu alikua mlinzi mzuri na rafiki wa karibu wa familia. Nilihakikisha anapata chakula, maji safi, na matibabu anapohitaji. Kufuga mnyama kulinifundisha kuwajibika kuwa mvumilivu na kujali viumbe wengine. Mnyama huyo alikuwa mbwa.

Kwanza, nina tathmini majukumu yake na vipao mbele vya kazi. Kisha, naandika malengo yanayoweza kupimika na kufanikisha ndani ya mwezi huo. Baada ya hapo, mimi hugawa kila lengo katika hatua ndogo ndogo ili kuhakikisha yanaendana na muda na rasilimali zilizopo. Katika mchakato huu pia mimi huangalia maendeleo yake mara kwa mara, kurekebisha pale panapohitajika na kuhitimisha mwezi kwa tathmininya mafanikio yangu. Njia hii husaidia kuboresha tija na kujipanga vyema na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu, ni vitafunwa vyepesi na vyenye ladha nzuri. Unifurahisha hasa ninapokuwa napumzika, au pia nikitazama filamu, kwani, hunipa burudani zaidi. Pia, ni rahisi kupatikana na kuandaliwa. Jambo linalolifanya iwe chaguo zuri la kujistaheresha. Ladha yake ya chumvi au sukari, hunifanya nifurahie kila punje ninapokula.